Kila siku napenda kutumia njia ya usafiri, inayoni ruhusu kufika kazini kwa urahisi na kwa muda unaofaa. Mara nyingi napenda kutumia magari binafsi au usafiri wa umma unaopatikana kwa urahisi kama dalala au basi kwani hunipa uhuru wa kupanga muda wangu na kufika kwa wakati. Pia njia hizi zinanisaidia kuangalia mandhari ya mjini, kufurahia safari kidogo na kupanga mawazo yangu kabla ya kuanza ka.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, napenda kuanza kwa kusikiliza kwa makini mawazo na maoni yao. Hii inanisaidia kuelewa malengo yao, kujenga mawasiliano bora na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi. Pia napenda kushirikiana kwa uwazi, kusaidiana pale inapohitajika na kutoa maoni kwa heshima. Kwa njia hiyo, timu inafanya kazi kwa mshikamano, changamoto zinatatuliwa haraka na kila mmoja anahisi dhamani ya.

Najihisi kwamba tathmini za kazi ni muhimu na chanya. Zinatoa fursa ya kujifunza kutoka kwa makosa, kuona ni wapi nimefanikiwa na kupanga maendeleo yangu ya kitaaluma. Pia hufanya nijisikie motisha zaidi kwani napata mwongozo wa jinsi ya kuboresha ufanisi wangu na kuongeza michango yangu kazini.

Napenda kufuata mfulilizo wa televisheni unaochanganya elimu na burudani kama vile vipindi vya makala za maisha halisi, nyadhifa za maswali na majibu au dramas zenye hadithi zenye kufundisha vipindi hivyo hunisaidia kujifunza mambo mapya, kufurahia hadithi na kupata msukumo wa mawazo mapya.

Naam, nimewahi kulima. Kulima kunanifundisha uvumilivu, nidhamu na kuthamini kazi yangu. Pia ni njia nzuri ya kuungana na asili, kuona mimea ikikua na kufurahia matunda au mboga ninazolima. Zaidi ya hayo, kulima kunanisaidia kupumzika kisaikolojia, kufanya mazoezi mepesi na kunipa furaha ndogo kila siku ninapofanya kazi hiyo.

Nashiriki katika jamii yangu kwa kujitolea muda wangu, kushirikiana na wengine kwenye shughuli za maendeleo na kusaidia pale ninapoweza. Pia napenda kushiriki mawazo, maarifa au ujuzi wangu ili kusaidia kutatua changamoto za pamoja. Njia hizi hujenga mshikamano na kuifanya jamii iwe imara zaidi. Zaidi ya hayo, kushiriki katika jamii kunanipa furaha, kunanifundisha kuwajali wengine, na kunanifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya pamoja.

Wakati umeme unapokatika, napenda kutumia muda huo kwa shughuli ambazo hazitegemei umeme, kwa mfano, kusoma kitabu, kuandika, kupanga kazi, au hata kupumzika kidogo. Pia napenda kuhakikisha vifaa vyangu muhimu havina matatizo na kutumia fursa hiyo kuzungumza na familia au marafiki.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa furaha na heshima kwanza nasikiliza kwa makini ili kuelewa kile wanacho maanisha kisha nachambua maoni hayo ili kuona ni yapi yanaweza kunisaidia kuboresha kazi au tabia yangu pia napenda kuuliza maswali pale inapohitajika ili kuhakikisha nimeelewa vizuri kwa njia hiyo maoni hutumika kama mwongozo wa kujifunza na kuendelea kuwa bora.